Napenda kucheza ngoma kwa sababu hunipa fura kubwa na huondowa msongo wa mawazo. Ngoma pia inachangia afia ya mwili na kuwa ni mazowezi. Usaidia kuhonyo osha hisia na ubunifu na pia ninjia nzuri ya kushirikiana na wengine. Zaidi ya hapo ngoma ni zehemu ya ushere wa matamaduni, kusherehekea matukio wa malum na kujenga shikamano wa kijami. Kwa kifupi kucheza ngoma ni burudani mazowezi kujieleza na mshikamano wa kijami.

Napendelea kusoma kwani kunanipa ufahamu mpya, msuko mwa fikira na burudani ya akili, kusoma hufungua milango ya maarifa, historia, utamaduni na mbinu mpya ya kufikiria, hata hivyo kuandika pia ni muhimu, hasa pale ninapoandika mawazo yangu, kumbukumbu au hadithi, kwani huchangia ubunifu, kumbukumbu na kueleza hisia kwa maneno, kwa kifupi kusoma kunajenga maarifa na msisimko, kuandika kunajenga ubunifu na kumbukumbu.

Napendelea mwanga wa kati, huu mwanga hufanya mazingira kuwa tulivu, rahisi kwa macho na unasaidia kuzingatia kazi bila kuchoka. Hata hivyo mwanga mkali ni muhimu, pale unapohitaji kuona kwa uwazi, kufanya kazi za kina, au kuondoa giza kabisa. Kwa kifupi, mwanga wa kati ni tulivu na urahisi, mwanga mkali ni ufafanuzi na mwonekano.

Napenda rangi nyepesi au tulivu kama buluu ya anga kijani cheupe au beige. Rangi hizi hutoa utulivu huongeza mwanga wa chumba na husaidia kuzingatia kazi au kupumzika. Hata hivo mara nyingine napenda kuongeza rangi za moto kama rangi ya chungwa au nyekundu au kwa sehemu maalum ili kuchangia motisha burudani au mtindo wa kipekee.

Napenda kupata mafunzo kazini yanayohusiana na ujuzi wa kiutendaji, mawasiliano na teknolojia ya kisasa. Kwa mfano mafunzo ya usimamizi wa miradi. Mbinu za ushirikiano wa timu au matumizi ya zana za kidijiti ni muhimu sana. Zaidi ya hapo, napenda mafunzo ya kuimarisha ujuzi binafsi kama uongozi, utatuzi wa migogoro, na mbinu za kuhimiza ubunifu.

Ninapenda mfumu wa simu ya Android. Napenda kwa sababu una huru mkubwa wa kubinafsisha unaendana na simu nyingi tofauti na una programu nyingi kwa matumizi ya kila siku. Hata hivyo mfumu wa iOS pia ni mzuri kwa sababu ya usalama na urahisi wa matumizi lakini kwa ujumla Android unipa unyumbufu unaoitaji zaidi.

Mara nyingi wikendi, mimi napumzika kufurahia burudani na kushirikiana na familia au marafiki, kwa mfano napenda kutembea kwenda pwani au kwenye sehemu za asili, kusoma vitabu au kutazama filamu, zaidi ya hapo, mara nyingi napenda shughuli ndogo za kujitolea, kupanga wiki ijayo na kufanya mazoezi madogo. Kwa kifupi, wikendi ni muda kupumzika, kuburudika na kujiandaa kwa wiki mpya.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano, mara nyingi huwa ni mashindano ya elimu, michezo, au ubunifu, ambayo hunipa nafasi ya kujifunza, kupima ujuzi wangu na kushirikiana na wengine. Zaidi ya hapo, kushiriki mashindano huniwezesha kujenga ujasiri, mshikamano na motisho wa kuboresha ujuzi wangu. Kwa kifupi, mashindano ni fursa ya kujifunza, kushindana kwa heshima na kupata uzoefu mpya.

Ndiyo, napenda kuimba. Kuimba hunipa furaha, hupunguza msongo wa mawazo, na hunifanya nijiskie huru. Wakati mwingine naimba nikipumzika, nikiwa peke yangu, au nikiambatana na mziki unaopenda. Kwa kifupi, kuimba ni njia rahisi ya kujieleza, na kujiburudisha, na kujifanya nijisikie vizuri, nikiwa na maisha mapya.

Napenda kusaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali. Mara nyingi hufanya hivyo kwa kushirikiana na jirani. Kushiriki elimu husaidia wale walio kwenye shida kidogo au kuanzishwa miradi midogo ya kijamii. Siwezi kila wakati kusaidia kila mtu, lakini napenda kuwa sahemu ya suluhisho na kuhamasisha wengine kusaidiana.

Napenda kununua vitu vinavyo nifanya, nijisikie furaa na amani, kama vitabu, kahawa nzuri, au kitu kidogo cha kupambaa nyumba. Pia napenda kununua vitu vinavyo nisaidia wengine, kama zawadi au msaada kwa mtu anayeitaji. Kwa kweli, kuna siku napenda kununua kitu kidogo cha kujifuraisha mwenyewe. Na siku nyingene napenda kuekeza kwa kitu kinacho nisaidia siku za badae.

Ujuzi ambao nigependa kujifunza. Ni ujuzi utakao niwezesha kuwa bora zaidi na kusaidia wengine kwa mfano. Ujuzi wa mawasilano ili kueleza mawazo yangu vizuri na kuelewa wengine kwa vizuri zaidi. Ujuzi wa teknolojia kama kutumia programu mpya au kufanya kazi ya kidijitali kwa ufanisi. Ujuzi wa kifedha kuelewa jinsi ya kuendesha pesa vizuri na kuweka kwa uangalifu. Ujuzi wa ushauri wa kijami kujua jinsi ya kusaidia jamii au kushughulikia mtazamo wa watu.

Ndiyo, napenda kuhifadhi vitu vyenye thamani. Sio tu mali za kifedha, bali pia vitu vya kihisia au vya kumbu kumbu. Kwa mfano picha za familia, barua za marafiki au zawadi ndogo za kipekee, kutoka kwa watu muhimu kwangu. Vitu hivu vinanifanya nikumbuke wakati mzuri. Watu wa thamani na heshima ya kile nilicho shugulikia au kupata.

Ningependa kutembelea miji ambayo inamchanganyiko wa historia utamaduni na mandhari manzuri. Kwa mfano, Tokyo, Japan, kwa mandhari yake ya kiasili, misiki ya kihistoria, na utamaduni wa kipekee. Parisi, ufaransa, kwa sababu ya sana historia, na mvuto wake wakiroho na familia. Captain Africa Kusini, kwa mandhari ya milima na pwani, na pia historia na tamaduni zake Afrika. New Yorko marekani kwa shughuli zake nyingi maisha ya jiji kubwa na mchanganyiko wa utamaduni kutoka kila kuna ya dunia.